Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali na kuku. Napenda chakula hiki kwa sababu kina ladha nzuri na hunipa nguvu. Kuku unaweza pikwa kwa njia tofauti kama kuchemushwa au kukaangwa. Jambo linalofanya chakula hiki kisi choche. Pia mimi chakula kinacholiwa na watu wengi hasa nyumbani au kwenye sherehe. Kira ninapo, kila hunifanya nijisikie furaha na kuridhika. Kwangu chakula hiki kina maana kubwa kwa sababu kinanikubusha nyakati nzuri pamoja na familia yangu. Asanti.

Tukio gani muhimu katika maisha yako? Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nilipofanikiwa kushinda changamoto kubwa niliokuwa nikikabiliana nayo. Tukio hilo lilinifundisha uvumilivu, nidhamu na kujiamini. Kupitia uzoefu huo niligundua kuwa changamoto zinaweza kuwa fursa za kujifunza na kukua. Na lilinipa motisha ya kuendelea kupambana kufikia malengo yangu. Asanti.